Kuanza mradi mpya wakazi, mimi hutambua lengo la mradi. Kwanza ninafafanua ni nini nataka kufanikisha na ni jinsi gani taweza kuboresha huduma au kutatua tatizo fulani litakapo jitokeza. Pili, naweza kufanya utafiti na kukusanya taarifa, kukagua hali na kuweza kuweza kubainisha changamoto zilizopo na kueza kujua wateja au watumiaji au wale ambao nitaweza kuhusiana nao katika mradi wanamtazamo upi.

Ninasherehekea mwaka mpya kwa kukusanya, kwa kukusanyika na familia na marafiki, ili tuweze kucheka pamoja, kupiga gumzo pamoja na kushirikiana katika chakula cha jioni au hafla ndogo. Hii inafanya mwanzo wa mwaka kuwe na furaha na karibu na wapendwa. Pili, ninafanya maazimio ya mwaka mpya na nayaandika chini au nafikiria malengo ninayotaka kufanikisha mwaka mzima kama afya bora kujifunza kitu kipya au kufanikisha kazi. Kisha, nafanya sherehe au sherehe ndogo kwa kucheza muziki, kuimba nyimbo za sherehe, hata kutazama moto au kutazama moto wa maajabu au kula chakula na wenzangu.

Mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa kusikiliza kwa makini. Kwanza, nina sikiliza maoni yote bila kuingilia au kuhukumu mara moja. Hii hunisaidia kuelewa vizuri kila mtu anachomaanisha kisha, baada ya kusikiliza, ninajaribu kutambua ni sehemu gani ya maoni ya kujenga na ni sehemu gani inaweza kuwa ya kibinafsi au ya hisia tu. Kisha, mimi hukubali maoni bila gathabu. Hii huwa ni sehemu ya kujifunza na kuboresha mwenyewe kisha nikimaliza hiyo, mimi hutumia maoni kuboresha nahukua sehemu za maoni zinazoweza kunisaidia kuboresha kazi tabia au ujuzi wangu na kuzitumia kufanya marekebisho. Alafu namalizia kwa kushukuru kwa kila maoni yawe chanya au hasi hii huwa fursa ya kujifunza kwa hivyo nashukuru mtu yeyote aliyeweza kutoa maoni yake.

Kuna kampuni nyingi za kiteknolojia ambazo zina sifa nzuri kwa ubunifu, uwazi na kuleta manufaa kwa watu watumiaji. Na hizi ndizo ambazo wengi wanaziamini kwa jumla kwa sababu ya historia yao na ubora na usalama na athari chanya. Lakini kampuni ambayo mimi naiamini kabisa ni kampuni ya Google. Google.

Mimi najaribu kushughulikia kazi za maisha ya kibinafsi kwa uwiano, kwa mfano napanga muda wangu kwa makini, siku za kazi hufungwa na majukumu muhimu na baada ya kazi ninajitolea muda wa kupumzika, kushughulika na familia, marafiki au kufanya mambo ninaopenda, kama kusoma au kutazama filamu. Pia, napenda kuweka mipaka, napima lini lazima nifanye kazi na lini lazima nisahau kazi ili nipate nafasi ya kupumzika na kufurahia maisha yangu. Kwa njia hii, najihisi naendelea kuwa na furaha na afya nzuri ya akili bila kushindwa kwenye majukumu yangu ya kila siku.